Napenda kufika kufika ile pande ya miami kule USA ambapo naona watu anaponda raha kwelikweli jamii pale kwenye bichi pia kuna makazi yaani kuna ufuo wa bahari mkubwa sana huko na ningependa tu niende nitulize mawazo kwenye beach hiyo pia ningependa kusafiri na rafiki yangu hata yeye akaende tu akajionee vile vile inapendeza halafu kule ni kuenda tu mapumziko ya napumzishe tu akili napumzisha mwili.

Leo hali ya hewa kuna jua na wakati kuna jua mtu uhisi joto lakini si vile. Jua si kali vile na wakati huu ni ule nimevaa kinyasa na vesti hili kuweza kuendanisha na hali ya hewa na hii hali ya hewa napenda kwa sababu unaweza fanya kutembea, unaweza enda pahali kwingi bila matatizo yoyote na katika hali hii kufanya biashara ni rahisi sana. Yaani unaweza kufanya vitu mingi kuliko wakati kuna mvua.

Naenda ibada, pahali pa ibada mara tatu ambazo ni Jumanne, Jumatano na Jumapili ambapo kunakuwa na ibada pale kanisani. Naenda pale ili, kwa sababu kuna kitu nachofanya pale kanisani lazima niwe kwenye ibada na naenda tu mara tatu kwa wiki.